Ndiyo ni nakunywa maji mengi na mara nyingi huwa nakunywa kila ninapo amka asubuhi. Asubuhi na mapema nakunywa glasi moja kabla hata sijaswaki. Baada ya hapo naweza nikawa naendelea kunywa sasa taratibu taratibu. Lakini moja na nusu hivi. Nadhani ndio ambayo naweza nikawa nini. Makadipi wa maji ambayo nakunywa kwa siku.

Jinsi ninavyoweza kuwanisha kazi na maisha yangu binafisi ni kwamba huwa muda wakufunga kama nimemaliza kazi ukifika saa kumi huwa ninatoka. Japokuwa nafanya kazi nyumbani lakini naacha kazi za ofisi naanza kufanya mambo yangu binafisi lakini pia siku za kama jumapili sijihusishikabisa na mambo ya ofisini. Kwa hivo najaribu kuendana na muda, naangalia muda huu muda ulikuwa natakiwe niwe ofisini ninafanya hivo, lakini inapotokea kwamba nimeshamaliza kazi za ofisi, naweza nikaendelea na za kwangu za kawaida ambazo sio za kikazi sasa.

Mimi napenda kununua vitu mara nyingi sokoni. Kwa mfano kama ni vitu ya kula, tuseme mchele, unga, napenda kwenda sokoni, nyanya, viazi. Lakini kwa, tuseme kama kwa nguo hivi, naendaga mara nyingi kwenye magulio, naenda na chagua nguo huko. Lakini pia, kama ikitokea ni vitu hivi vya kazini, huo mara nyingi sipendi kununuwa ambazo hizii nini zaina. Pili hizi hapana na pendaga mara nyingi kununuwa zile ambazo ni mpia kabisa kutoka madukani na ni kwa mtu ambaye anahamini.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ambayo naikumbuka na naipenda ni kumbukumbu ile ambayo nilimaliza darasa la saba baada ya hapo nikafaulu sasa kulikuwa na ahadi nimepewa kwamba utakapo faulu tutakupeleka shule ya aina fulani ndio kumbu kumbu yangu bora zaidi kwa sababu nilipomaliza kwisha pia kumbu wamba kuna hii ahadi nilipewaga.